Ningependa sana kutembelea Tokyo, Japan kwa sababu ni mji wa teknolojia ya kisasa utamaduni wa kipekee na usafi wa hali ya juu Napenda kuona majingo marefu, treni za kasi na mitaa yenye taa nyingi Pia ningependa kuonja vyakula vyao vya asili na kujifunza kuhusu maisha ya watu wao wa kila siku.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu maoni hunipa habari zaidi kabla kufanya uamuzi kama kununua bidhaa au kuchagua huduma Pia hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine Ingawa si maoni yote ni sahihi, nikiyachagua vizuri hunisaidia sana.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza kwa kutambua tatizo na kujaribu kulielewa vizuri. Kisha, nauliza wenzangu au msimamizi kwa heshima na uwazi. Pia napenda kusikiliza ushauri na kujifunza kutoka kwa wengine. Hii unisaidia kutatua changamoto haraka na kuboresha kazi yangu.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano na kupata taarifa Huwa natumia zaidi kuwasiliana na marafiki, kujifunza mambo mapya na kufuatilia habari muhimu Hata hivyo, huwa najiwekea mipaka ili isiniathiri kazi au muda wangu wa kupumzika Kwangu, mitandao ya kijamii ni chombo cha manufaa nikitumia kwa nidhamu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu. Maji ya moto utuliza misuli, unifanya nijisikie huru na pia hunisaidia kufikiri vizuri. Asubuhi hunipanguvu ya kuanza siku na jioni hunisaidia kulala kwa amani. Kwangu ninjia rahisi ya kujitunza.

Asubui mara nyingi na kula chai au maziwa pamoja na mkate au mayai Chakula hiki unipa nguvu ya kuanza siku na unifanya nijisikie tayari kwa kazi Wakati mwingine huongeza matunda kwa afya bora kiamshakinywa ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kuzingatia na kuwa na nguvu siku nzima.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuwa na maadili mema na kwa umcha mungu. Dini hunifundisha kuwa mkweli, mwenye upendo na kuheshimu wengine. Pia unipa mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi na kunipa matumaini wakati wa changamoto. Kwa ujumla, dini hunisaidia kuhishi maisha enye amani na maana.

Kila siku nafanya mazoezi mepesi kama kukimbia na mazoezi ya gym Mara nyingi na kimbia au kufanya mazoezi ya mwili nyumbani ili kuimarisha afya nafanya mazoezi takribani mara nne hadi tano kwa wiki Wakati ninaupenda zaidi ni asubuhi kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku Baada ya mazoezi huwa nahisi mchangamfu mwenye nguvu na akili ikiwa imetulia.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi na mazingira ya kazi yenye heshima. Shirika linatamini maoni ya kila mtu na linaimiza kujifunza na kuboresha ujuzi. Pia napenda jinsi linavyotambua juhudi na mafanikio ya wafanyikazi. Hii unifanya nijisikie, kutaminiwa na kuwa namotisha kazini.

Ndiyo, napenda sana asali kwa sababu ni tamu na yenye afya. Napenda kuiongeza kwenye chai, mkate au matunda ili kuongeza ladha. Asali pia hunisaidia kudumisha nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Kila ninapokula au kunywa asali, nahisi furaha, kuridhika na nishati ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu, kuwa na bidii na kujifunza kila siku. Ni muhimu pia kuwasiliana vizuri na wenzako na kuuliza maswali pale unaposhindwa kuelewa kitu. Kukumbuka pia kueka mipaka kati ya kazi na maisha binafsi. Ushauri huu utasaidia kufanikisha kazi, kujenga heshima kazini na kuongeza motisha kufanya vizuri.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na huru kucheza kunanisaidia pia kupumzika kufanya mazoezi ya mwili na kuonyesha hisia zangu bila maneno Mara nyingi napenda kucheza ngoma nyumbani na marafiki au shuleni wakati wa sherehe Nikicheza nahisi msisimko nguvu na furaha ya kweli.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti kwa sababu ni tamu, laini na yenye ladha ya kipekee. Napenda kuikula wakati wa sherehe au kama kinywaji cha jioni. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokula keki hii, nilifurahi ladha yake, tamu na rahisi. Keki ya chokoleti hunifanya nijisikie furaha, kuridhika na msisimuko.

Napenda kusoma habari mtandaoni kupitia tuvuti za habari zinazojulikana kama BBC, CNN na gazeti la The Guardian. Pia ninapenda kufuata mitandao ya kijamii kwa taarifa za haraka lakini huchunja habari kuhakikisha ni sahihi. Kusoma habari mtandaoni kunanisaidia kubaki na taarifa za sasa, kuelewa matukio ya dunia na kufanya maamuzi sahihi.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kukamilisha miradi kwa wakati na kwa ubora za mzuri Pia nimeweza kushirikia na vizuri na wenzangu na kuoana matokeo chanya ya kazi yetu Mafanikio haya unipa kujiamini, motisha na kuridhika na jitihada zangu Kila nikifikiria mafanikio haya na hisi furaha, mshikamano wa timu na dhamira kufanya kazi kwa bidi zaidi, siku za usoni.

Napenda kutazama video mtandaoni kupitia YouTube, TikTok na baadhi ya tovuti za habari. Hizi hufanya niweze kuburudika, kujifunza mambo mapya na kufuatilia matukio ya sasa Pia napenda kuangalia video za mafunzo, burudani na michezo kutazama video mtandaoni hunisaidia kupumzisha akili, kufurahia muda wa bure na kupata msukumo wa ubunifu.

Kwa kawaida nakaa hadi saanne au saatano usiku Hiih unipa muda wakupumzika kufikiria mambo ya siku na kuandaa mpango wakesho Kabla ya kulala napenda kusoma kidogo au kutazama televisheni ili kupumzisha akili kupata usingizi wakutosha unanisaidia kuamka nikiwa na nguvu na kuendelea na shughuli zangu kwa ufanisi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuzungumuza lugha nyingi kwa urahisi uwezo huu ungenisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia kuelewa tamaduni tofauti na kupata fursa za elimu na kazi Pia ungenifungulia milango ya kubadilisha maarifa na mawazo na wengine.

Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kwa sababu kusoma kunanisaidia kujifunza mambo mapya, hupanua maarifa na kufurahia hadithi za kuvutia Hata hivyo wakati mwingine pia napenda kuandika ili kushirikisha mawazo yangu na kukumbuka mambo muhimu. Kusoma kunanifanya nijisikie makini, msisimko wa akili na motisha ya kujifunza zaidi.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu ni tamu, ya kupumzisha na haina Kafeini mingi Napenda kukunywa chai asubuhi au wakati wa mapumziko, hasa nikipumzika na familia au marafiki. Chai hunisaidia kuamka kidogo, kufikiria kwa utulivu na kuwa na furaha Kila nikikunywa chai nahisi amani raha na nishati ya kuendelea na shughuli zangu.

Kila asubui napenda kunywa maziwa au juisi ya matunda maziwa unipa nguvu na vitamini muhimu wakati juisi ya matunda unisaidia kwamuka vizuri na kupata afyabora Napenda pia kunywa kitu hiki pamoja na kiamshakinwa changu kama mkate au mayai Kinyuaji hiki cha asubui unifanya nijisikie tayari mwenye nguvu na makini kwa siku nzima.

Ninapenda muziki wa pop na kidogo reggae kwa sababu hunifanya nijisikia furaha na msisimko. Mwimbaji wangu ninayempenda zaidi ni Ed Sheeran kwa sababu nyimbo zake zina ujumbe mzuri na ladha nzuri. Napenda kusikiliza muziki asubuhi wakati ninaanza siku au jioni baada ya kazi. Nikisikiliza wimbo wangu ninaupenda nahisi furaha, amani ya moyo na motisha ya kufanya mambo vizuri. Mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Somo la sayansi ni lalo nipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linanifundisha kuelewa mwili wa binadamu, mimea, wanyama na mazingira Napenda jinsi linavyo fundishwa kwa majaribio na michoro ambayo hufanya iwe raisi kuelewa Somo hili linanisaidia kujifunza, kuhusu afya, ulinzi wa mazingira na kuelewa maisha kwa ujumla.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kufanikisha miradi kwa wakati na kwa ubora. Kazi hii hunisaidia kuona matokeo ya jitihada zangu na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia hunipa kuridhika, motisha na kujiamini katika uwezo wangu. Nikifikiria kazi hii nahisi furaha mshikamano wa timu na dhamira ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku za usoni.

Ndiyo napenda kukula popcorn hasa wakati wa kutazama filamu au michezo popcorn hunipa furaha burudani na ladha tamu kidogo napenda pia kuonja aina tofauti kama popcorn yenye chumvi au tamu kila nikikula popcorn nahisi furaha msisimuko na raha ya wakati wa burudani.

Napata habari kutoka mitandao ya kijamii, televisheni na tovuti za habari zinazo julikana kama BBC, CNN na gazeti la The Guardian. Pia napenda kusoma makala na blogu za wataalamu ili kupata maelezo zaidi na sahihi. Kupata habari hunisaidia kubaki na taarifa za sasa kuelewa matukio ya dunia na kufanya maamuzi sahihi.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kupumzika kunywa chai au maji na kuzungumza na wenzangu Wakati mwingine napenda kusoma kidogo au kutazama video fupi mtandaoni mapumziko hunisaidia kupumzisha akili, kurekebisha nguvu za mwili na kurudi kazini nikiwa makini zaidi Nikifikiria mapumziko haya huwa nahisi furaha na utulivu sana.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini, pia kupata taarifa na burudani. Ni chombo cha muhimu katika mpango wa kila siku na kazi. Ni kikosa simu ninahisi kutojiamini kidogo na kuchanganyikiwa. Simu ya mkononi ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kila nikijiandaa kwa mkutano napenda kusoma agenda kuandaa maelezo muhimu na kuhakikisha nina vifaa vyote vinavyohitajika. Pia napanga wakati wangu ili kuwasilisha mawazo kwa uwazi na kwa nidhamu. Kabla ya mkutano huwa napumzika kidogo ili kujitaharisha kiakili na kuwa makini. Njia hii hunisaidia kushiriki kwa ufanisi kuwasiliana vizuri na kufanikisha malengo ya mkutano.

Mboga ni nayopenda zaidi ni spinachi na karoti kwa sababu ni zenye afya, zenye virutubisho na usaidia mwili kuwa na nguvu. Napenda kuzila nyumbani au sehemu za chakula cha afya. Mara nyingi katika saladi au jikoni za nyumbani. Kila ni napokula mboga hizi na isi furaha, afya njema na nishati ya kuendelea na shuguli zangu.

Napenda kutumia wifi zaidi kuliko data ya simu kwa sababu ni rahisi, haraka na haina garama ya ziada mara nyingi. Hata hivyo nikienda inje au wifi haipo huwa natumia data ya simu kupata taarifa, burudani au kwasiliana na marafiki kutumia wifi au data kunasaidia kubaki na taarifa za sasa, kufanya kazi kwa uraisi na kufurahisha burudani mtandaoni.

Kile kinachonifanya nifurahi sana ni wakati ninapokuwa na marafiki au familia au nikishiriki wakati wa furaha kucheka na kushirikiana. Pia kufanikisha kazi au mradi ninayojali kunanifanya nijisikie furaha na kuribika. Vile vile kufanya shughuli ninazozipenda kama kusoma, kucheza ngoma au kusikiliza muziki. Hunifanya nicheke na nijisikie vizuri.

Maranyingi wikendi napenda kupumzika, kutumia muda na familia au marafiki na kufanya shuguli za burudani Wakati mwingine napenda kutembea kusoma vitabu au kutazama filamu Pia napanga muda wa kufanya mazoezi au kutembea nje ili kuimarisha afya Wikendi unisaidia kupumzisha akili na kupata nishani mpya.

Hili kuongeza uzalishaji wangu na penda kupanga kazi zangu mapema kuweka kipaumbele kwa majukumu muhimu na kuepuka vishawishi Pia napumzika kwa wakati unaofaa ili kuendelea na kazi kwa umakini na nguvu kutumia teknolojia na zana za kupanga kazi kuna nisaidia kufanikisha zaidi kwa muda mfupi.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa ufanisi zaidi. Ingawa ninafanya kazi vizuri, kujua kupanga kipaombele, kwepuka usumbufu na kutumia zana za teknolojia kikamilifu kutanisaidia kufanya kazi kwa uraisi. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa kwasiliana kwa uwazi na kushirikiana na wenzangu.

Ndiyo naweza kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa njia ya heshima na yenye kujenga Napenda kujadili siasa ili kuelewa mitazamo, tofauti, sera na jinsi maamuzi ya serikali yanavyathiri jamii Hata hivyo sipendi mabishano makali napendelea mazungumzo ya elimu ukweli na kuheshimiana.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi za kujitolea mara kadhaa. Nilihusika katika kusafisha eneo la shule, kusaidia watoto katika masomo yao na kushiriki katika shughuli za kijamii. Kazi ya kujitolea ilinifundisha huruma, mshikamano wa jamii na umuhimu wa kusaidia wengine bila kutegemea malipo.

Kwa kawaida naoga mara moja kwa siku mara nyingi asubuhi ili kuamka na kuanza siku nikiwa safi na makini. Wakati mwingine nikihisi kuchoka au joto kubwa, naenda kuoga pia jioni Kuoga kunanisaidia kudumisha usafi afya njema na kuanza au kumalizia siku kwa utulivu.

Nimezaliwa na kukulia katika mji mdogo uliyojaa amani na mandhari nzuri. Mahali hapo kunavutia mitaa. Mitaa safi, bustani, za maua na miti mzuri. Mkumbuka utoto wangu ulijaa kucheka na michezo na marafiki na sherehe za shule. Kila kitu kilichofanya mji wangu kuwa maalumu ni watu wake karimu, utulivu na hisia ya usalamu ningependa kurudi pale wakati wa likizo au shere za familia ili kukumbuka utoto na kufraia mandhari ya mji wangu.

Kila jioni kabla kulala napenda kusoma kidogo au kutazama filamu fupi ili kupumzika akili pia nafanya na kuandaa mambo ya kesho kuosha meno na kunjiandaa kitandani Mara nyingine napenda kufikiria mambo mazuri ya siku au kuandika kumbukumbu shughuli hizi unisaidia kupumzisha akili nikiwa makini na kuamusha siku mpya kwa furaha.

Ndiyo, napenda kujaribu teknoloji teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza, kuboresha ufanisi kazini na kufanya maisha ya kila siku kwa rahisi, pia huniwezesha kuburudika na kugundua mbinu mpya za ubunifu. Kila nikijaribu teknolojia mpya na hisi msisimko, motisha na hamu ya kugundua zaidi.

Kila siku napenda kuchaji kifaa changu mara moja au mara mbili kulingana na matumizi yangu Mara nyingi nachaji asubuhi kabla ya kuanza kazi ili kwa kuhakikisha kinafanya kazi bila interruption Wakati mwingine nikitumia sana kifaa mchana au jioni nachaji tena Kuchaji kifaa kunanisaidia kubaki na mawasiliano burudani na kazi bila usumbufu.

Malengo yangu kazini ni kufanikisha miradi kwa ubora na kwa wakati kuongeza ujuzi wangu na kushirikiana viema na wenzangu Pia ninataka kuleta mawazo mapia, kuboresha huduma na kuendelea kupanua nafasi zangu kazini malengo haya utanisaidia kujijenga kielimu na kiutendaji na kuwa chacha ya maendeleo ya timu.

Ndio, napenda chakula kitamu sana. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijiskie furaha, nishibe vizuri na nifurahie muda wa kula. Zaidi ya kushiba, chakula kitamu hunipafaraja na hamasa. Hasa nikila pamoja na watu ninaowapenda ama marafiki wangu.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu vizuri Tunapendana kusaidiana kuzungumza na kushirikiana katika shughuli za kijamii na waheshimu na pia na shirikiana nao katika mambo mandogo ya kila siku kama kusaidia katika kazi za nyumbani au kushirikiana katika hafla za jamii Kuwajua majirani kuna saidia kujenga uhusiano wa amani na mshikamano wa kijamii.

Napenda kutumia programu kama WhatsApp, Gmail na YouTube mara nyingi. WhatsApp unisaidia kuwasiliana na marafiki na familia. Gmail ufanya kazi ya kupokea na kutuma barua pepe rasmi. Na YouTube unipa burudani na ilimu. Kutumia programu hizi kunanisaidia kubaki na taarifa, kushirikiana na wengine na kufraia muda wangu wa bure.

Ndio napenda kuchora na kupaka rangi kuchora hunisaidia kuonyesha mawazo na hisia zangu Wakati kupaka rangi hunipa utulivu na furaha Napenda kufanya shughuli hizi hasa nikiwa na muda wa kupumzika Kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mbuminifu zaidi.

Ndio mara nyingine ninaweka picha mtandaoni hasa kwenye mitandao ya kijamii napenda kushiriki mambo mazuri ya maisha yangu hafla za familia au maeneo mazuri nilioyatembelea Hata hivyo huwa nachagua kwa makini picha zinazofaa na zisizoathiri faraga yangu Nik.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu, bidii na kuheshimiana na wengine hutoa matokeo mazuri. Pia nimejifunza kwamba kukosa heshima au kufanya mambo kwa hasira huleta matatizo. Kila changamoto hufundisha somo jipya na hekima hii inanisaidia kufanya maamuzi sahi, kushirikiana vizuri na kuishi maisha yenye amani.

Ndiyo, napenda kukimbia, kukimbia hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu Napendelea kukimbia asubuhi au jioni wakati hewa iko safi na baada ya kukimbia nahisi utulivu na furaha sana.